Ndiyo, nikawaida yangu kuvaa saa, hasa ninapokuwa na shughuli nyingi, au ninaenda kazini saa hunisaidia kufuatilia muda vizuri na kupanga ratiba yangu ya kila siku ninapenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kuwa na nidhamu ya muda na kuepuka kuchelewa pia wakati mwingine, naivaa kama sehemu ya mtindo wangu kulingana na mavazi au tukio nililonalo.

Namu hali ya hewa leo ni ya jua ingawa kuna mawingu kidogo angani joto ni la wastani sio kali sana wala sio baridi, kwa sababu ya hali hii ya hewa nimevaa nguo nyepesi na zinazofaa kwa jua napenda aina hii ya hali ya hewa, kwa sababu inanifanya nijisikie huru nakuwa na nguvu ya kufanya shughuli zangu za kila siku. Katika hali hii ya hewa napenda kutoka nje kutembea kidogo au kufanya kazi zangu bila usumbufu.

Je unapenda kucheza ngoma. Naam ndiyo napenda kucheza ngoma hasa wakati wa burudani au sherehe kucheza ngoma hunifanya nijisikie huru kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muziki pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kushirikiana na watu wengine. Ingawa si kila wakati nacheza ninapopata nafasi napenda sana kwa sababu hunipa furaha na nishati.

Jee unapenda kuvaa vipuli hapana sipendi kuvaa vipuli ninapendelea mwonekano rahisi na wa asili bila mapambo mengi nahisi niko huru zaidi na wa mwenye raha ninapokuwa bila vipuli hasa katika shughli zangu za kila siku. Ingawa naona vipuli vinaweza kuwapendeza wengine kwangu binafsi sipendi. Ninaridhika na mtindo wangu bila kuivaa.

Je umewahi kusafiri kwa ndege hapa ama sijawahi kusafiri kwa ndege kwa sasa mara nyingi nasafiri kwa njia za kawaida kama gari au basi ingawa nataka siku moja kujaribu ndege kwa sasa ninafurahia kutumia njia hizi zingine napenda kusafiri kwa njia zinazonipa nafasi ya kuona mazingira na kufurahia safari kwa utulivu hata kama ni pole pole kuliko ndege.

Unashughulikia makosa kazini vipi ninapofanya makosa kazini kwanza huwa napokea makosa yangu kwa uwazi na sihisi aibu kisha huwa najaribu kuelewa kilichosababisha kosa hilo na kujifunza kutokana nalo mara mingi huwa naomba msaada au maoni kutoka kwa wenzangu ili kuboresha namna ya kufanya kazi pia huwa nafanya hatua za kurekebisha kosa hilo mara moja ili nisirudie na kwanzisha njia ya kuzuia makosa kama hiyo siku zijazo kwa njia hii kosa langu linakuwa fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu.

Unapenda kutembea wapi ninapenda kutembea katika maeneo tulivu kama bustani mtaa wenye miti au kando ya maji kama mito na maziwa kutembea kuna nifanya nijisikia huru kupumzika akili na kufurahia mazingira pia ni fursa nzuri ya kufanya mazoezi na kuboresha afya wakati mwingine pia huwa napenda kutembea na marafiki au familia kwani inanifurahisha na inaunda nafasi ya kushirikiana na kubadilishiana mawazo

Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni mchana unapo malizika maranyingi huwa napumzika kidogo au kufanya shughli nye pesi ili kuondoa uchovu kwa kawaidami huanza kupumzika kati ya saa kumi na moja jioni au saa kumi na mbile napenda kunywa chai na kusoma au kuskiliza mziki sipendi sherehe kubwa za jioni lakini maranyingine huwa napenda kutembea na marafiki au familia au kutazama filamu nyumbani kabla ya kulala huwa najiandaa kuoga huwa napanga vitu vyangu vya kesho na kuangalia pia ratiba jioni huwa inanipa furaha utulivu na nishati ya kufikiria mambo mazuri kabla ya kulala.

Unapendelea viatu gani? Napendelea kuvaa viatu vya mchezo au sneakers kwa sababu ni vizuri na vinanipa pia uhuru wa kutembea kwa muda mrefu bila kuchoka viatu hivi pia vinanifaa kwa shughuli za kila siku kama kazi matembezi au safari fupi wakati mwingine pia kulingana na tukio naweza kuvaa viatu rasmi lakini kwa ujumla napendelea viatu vinavyonipa faraja na ulinzi wa miguu.